Kupanga wiki ya kazi kwa ufanisi ni jambo muhimu sana katika maisha ya kila siku. Hasa kwa mtu anayependa kuona matokeo mazuri kazini na pia kuwa na muda ya kutosha kwa maisha ya kibinafsi. Mimi hupanga wiki yangu ya kazi kwa makini kwa kuzingatia vipaumbele, ratiba na uwezo wangu wa kibinafsi jambo ambalo hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo au kuongeza tija. Kwanza kabisa huanza kwa kutadhimini wiki iliopita. Ujiuliza maswali kama ni kazi zipi nilizo kamilisha vizuri, zipi zilinichukua muda, hasa muda mwingi kuliko nilivyo tarajia na ni changamoto zipi nilikumbana nazo. Tadhimini hii hunipa picha halisi ya mwenendo wangu wa kazi na hunisaidia kupanga kwa busara zaidi wiki inayofuata. Pia huangalia ni malengo gani ya muda mrefu niliyo jiwekea ili kuhakikisha kuwa mipango ya wiki inachangia kuyafikia. Baada ya tathmini huandika orodha ya kazi. Zote ninazo paswa kufanya wiki nzima. Orodha hii hujumuisha kazi kubwa na ndogo. Majukumu ya kazini, mkutano na hata kazi ya binafsi kama mazoezi au muda wa familia kisha hugawanya kazi hizi kulingana na umuhimu na haraka yake. Kazi zilizo na vipaumbele vya juu hupewa nafasi kwanza hasa zile zenye tarehe ya mwisho ya karibu au zenye athari kubwa kwa matokeo ya kazi yangu. Hatua inayofuata ni kugawa kazi kwa siku tofauti za wiki. Mimi hupenda kuanza wiki kwa kazi zinazohitaji nguvu nyingi, hasa nguvu za akili kwa sababu mwanzoni mwa wiki huwa na nguvu ya umakini wa kutosha. Kazi nyepesi au za kawaida huwekwa katikati mwa wiki au mwishoni mwa wiki. Hii hunisaidia kusawazisha mzigo wa kazi na kuepuka kuchoka mapema. Pia huacha nafasi ndogo ya dharura kwa sababu mara nyingi hutokea mambo yasiyo pangwa ambapo yanahitaji kushughulikiwa. Ratiba yangu hujumusha pia muda wa mapumziko. Ninaamini kuwa kupumzika ni sehemu muhimu ya uzalishaji bora. Kwa hiyo huweka muda wa mapumziko mafupi kati ya kazi kama vile kunywa maji kutembea kidogo. Au kufanya mazoezi mepesi. Haidha, huweka mipaka ya muda wa kazi ili kuepuka kufanya kazi kupita kiasi. Jambo ambalo linaweza kusababisha uchovu na kupungua kwa ubunifu. Teknolojia hunisaidia sana katika kupanga wiki yangu ya kazi hutumia kalenda ya kidigitali na programu za kupanga kazi. Yaani task management apps kunikumbusha majukumu na mikutano muhimu. Programu hizi hunisaidia kufuatilia maendeleo yangu na kurekebisha ratiba inapobidi. Pia hunipa hisia kuridhika ninapoweka alama ya kazi imekamilika. Jambo linalonitia motisha ya kuendelea kila siku. Mwisho kabisa hujitathimini tena mwishoni mwa wiki. Kuangalia kama niliweza kufuatilia mpango wangu ni nini nilifanya kazi vizuri na nini kinahitaji kuboreshwa. Tathimini hii hunisaidia kujifunza na kujianda vyema zaidi kwa wiki ijayo. Pia hujitunza kwa kuhakikisha napata muda ya kupumzika, kujiburudisha na kujiandaa kiakili kwa changamoto mpya. Kwa ujumla kupanga wiki ya kazi kwa ufanisi kunahitaji nidhamu utayari wa kubadilika na kujitambua.

Chakula ninacho kula mara nyingi mchana ni mchanganyiko wa vyakula, vya asili na vya kisasa. Niki zingatia afya, upatikanaji na ratiba ya siku. Kwa kuwa mchana huwa ni wakati wa kazi nyingi na majukumu. Napendelea chakula kinacho nipa nguvu ya kutosha bila kunisababishia usingizi au uzi tumboni. Ndiyo maana huchagua vyakula vilivyo na uiano nzuri, wa wanga, proteini, mboga mboga na kiasi kidogo cha mafuta. Mara nyingi sana, chakula changu cha mchana huwa ni wali na maragwe au wali wa dengu. Hiki ni chakula kinachopatikana kwa utahisi na kinachopendwa na watu wengi. Wali hunipa nguvu kwa sababu una wanga mwingi, huku maharagwe au ndengu, yakinipa protini ya kutosha kwa ajili ya mwili. Chakula hiki hunifanya nijisikie nimeshiba kwa muda mrefu na kuemweza kuendelea na kazi bila njaa haraka. Mara nyingine hu ambatanisha na mboga za majani kama skuma wiki au spinach ili kuongeza virutubisho kama vitamini na madini. Siku nyingine hasa ninapo kuwa nataka kula chakula chepesi huchagua ugali na mboga pamoja na samaki au mayai ugali ni chakula cha asili kinacho nipa nguvu nyingi na samaki au mayai hunipa protini bora kwa ajili ya kujenga misuli na kuimarisha afya kwa ujumla. Mboga huongeza ladha na pia husaidia katika usagaji wa chakula. Chakula hiki unikumbusha mila na tamaduni. Tamaduni wetu. Na hunipa hisia za nyumbani ata nikiwa mbali. Pia kuna nyakati ni napo kula chapati na maragwe au chapati na nyama kidogo. Chapati ni chakula kinacho nivutia kwa sababu ya ladha yake na urahusi wa kukipata. Ingawa sipendi kula siku kila siku kwa sababu ya mafuta. Mara nyingi au mbili kwa wiki ufanya iwe mlo mzuri wa mchana. Nikila chapati, hujitahidi kunywa maji mingi au kula tunda baadaye ili kusaidia mmengenya wa chakula. Kwa siku ambazo nina ratiba ngumu mara nyingi. Huchagua chakula cha haraka la kifafya kama wali wa kukaanga kidogo na mboga aj viazi vya kuchemsha pamoja na kunde. Vyakula hivi hunisaidia kuokoa muda la kuadhiri yafya yangu. Pia hupenda kula matunda kama ndizi, chungwa, au tikitimaji. Baada ya chakula cha mchana ili kuongeza vitamini na kusaidia mwili kurejesha nguvu. Mara chache hasa wikendi maalum hula chakula cha mchana kama pilau wa biriani hiki si chakula cha kila siku kwa sababu kina mafuta na viungo vingi. Lakini hunipa furaha na ladha ya kipekee. Ninapokula chakula hiki hujitahidi kula kwa kiasi ili kuepuka madhara ya kiafya. Kwa ujumla chakula ninacho kula mara nyingi mchana wakisi mtindo wangu wa maisha na uwelewa wangu wa muhimu walishe bora. Na lenga kula chakula kinachonipa nguvu. Kunifanya nijisikia vizuri na kunisaidia kuendelea na shughuli za kila siku bila kuchoka haraka ingawa kuna siku ninajilegeza na kula vyakula vinavyo nina zaidi. Ninavyo vipenda zaidi mara nyingi hujitahidi kuchagua chakula chenya afya na chenye manufaa kwa mwili wangu.

Asante sana kwa swali hili. Ninapendelea zaidi kitana kizuri. Yani kitanda chenye ulaini wa wastani kuliko kitanda kigumu sana upendeleo huu unatokana na uzoefu wa usingizi na namna mwili wangu unavyojiskia baada ya kulala usingizi mzuri ni sehemu muhimu ya afya ya mwili na akili na aina ya kitanda tunacholala juu yake kina mchango mkubwa sana katika ubora wa mapumziko tunayopata kila siku. Kitanda kizuri hunipa faraja ya kipeke, mara tu ni napo lala, baada ya siku ndefu ya kazi au shughuli mbalimbali, mwili huitaji kupumzika na kuachilia misuli ilio choka. Kitanda chenye ulaini wa wastani, husaidia mwili kulegea teratibu bila kuhisi maumibu au msukumo usio wakaida. Mgongo, mabega na nyonga upata msaada unaohitajika. Jambo linalo nisaidia kuamka asubuhi nikiwa na nguvu na bila maumivu ya mwili. Sababu nyingine inayo nifanya nipende kitanda kizuri. Ni namna kinavyo saidia usingizi kua mzito na mrefu ninapo lala juu ya kitanda kigumu sana mara nyingi hujikuta nikigeuka geuka usiku kucha nikitafuta mkao mzuri. Hii huadhiri ubora wa usingizi na kunifanya nione kama siku pumzika vya kutosha kwa upande mwingine, kitanda kizuri hunifanya nipate usingizi haraka na kubaki katika usingizi mzito kwa mda mrefu. Jambo ni muhimu kwa afya ya akili na umakini wa siku inayofuata. Hata hivyo, napendelea kitanda ambacho si laini kupita kiasi. Kitanda kilicho laini sana kinaweza kusababisha mwili kuzama kupita kiasi na hii naweza kuadili mkao mgongo. Ndiyo maana napendelea kile kinacho itwa kizuri cha kwa uwiano. Yani kina ulaini lakini bado kinatoa msabiti kwa mgongo aina hii ya kitanda huzuia maumivu ya mgongo kwa chini na shingo hasa kwa wakati wanaolala kwa muda ya mrefu au walio na kazi zinazo husisha kukaa muda ya mrefu. Kwa upande wa kitanda kigumu, ninakiona kuwa na faida kwa watu fulani, hasa wale wanao pata maumivu ya mgongo, au wanao shauriwa na wataalamu afya lakini huamini kuwa kitanda kigumu husaidia kuweka mgongo sawa na kuzuia maumivu. Ingawa ninaelewa faida hizo binafsi na hisi kuwa kitanda kigumu sana. Hunikosesha raha na hunifanya nishindwe kupumzika kikamilifu. Usingizi bila faraja hawezi usingizi wa kweli. Hata kama kitaalamu, unaonekana kama sahihi. Upendeleo wangu pia unaadhiriwa na hali ya hewa na mazingira ninayoishi katika maeneo yenye baridi, kitanda kizuri chenye gondoro, laini huongeza joto na kufanya usingizi kuwa wa kustarehesha zaidi pia kitanda kizuri hutoa hisia ya ukarimu na utulivu wa akili. Jambo linalo saidia kupunguza msongo wa mawaza kabla ya kulala. Kwa ujumla, napendelea kitanda kizuri kwa sababu kinanipa faraja, usingizi mzuri, na afya bora ya mwili. Ingawa najua kuwa kila mtu ana mahitaji na mapendeleo tofauti. Kwangu binafsi, kitanda kizuri chenye msaada wa kutosha ndicho chaguo bora. Huchangia si tu usingizi mzuri bali pia hali njema ya siku mzima. Kwani kuamka nikiwa nimepumzika, hunifanya nifanye shughuli zangu kwa ufanisi. Na furaha zaidi.

Asante sana kwa swali hili. Ninapokuwa nasubiri kwenye mstari HIsiani ninazo pata huwa mchanganyiko wa subra, mawazo, na wakati mwingine kuchoka kidogo, kulingana na mazingira na sababu ya kusubiri. Kusubiri kwenye mstari ni jambo la kawaida katika maisha ya kila siku. Iwe ni benki, hospitali, dukani, hau hata kwenye vituo vya usafiri. Ingawa ni hali isiyoweza kuepukika, namna ninavyojihisi hubadilika kulingana na muda wa kusubiri na hali ilivyoandaliwa. Kwa kawaida, hisia ya kwanza ninayopata ni subra, najikumbusha kuwa kila mtu aliye mbele yangu ana haki sawa ya kuhudumiwa kama mimi. Mawazo hayo hunisaidia kukubali hali hiyo na kujizuia kukasirika. Ninapokuwa na subra, mda wa kusubiri huonekana mfupi sana zaidi na nafasi yangu hubaki tulivu. Pia, hunifanya niheshimu utaratibu na nidhamu, kwani mstari ni ishara ya haki na usawa katika jamii. Hata hivyo, kuna nyakati ambapo kusubiri huniletia hisia za kuchoka au wasiwasi, hasa kama mstari ni mrefu, sana au huduma inasonga mbele. Katika hali kama hiyo, mawazo uanza kuzunguka kichwani, nikijuliza kama nitachelewa au kama ningechagua muda mwingine wa kuja. Wakati mwingine ni nahisi kuchanganyikiwa, hasa kama hakuna maelezo yanayotolewa kuhusu kuchelewa kwa huduma. Na kukosa taarifa uongeza hisia za kutokuwa na uhakika, na huweza kufanya kusubiri kuonekane kugumu zaidi. Pamoja na changamoto hizo, kusubiri kwenye mstari hunipatia nafasi ya kutafakari. Mara nyingi hutumia muda huo kuwaza, kuhusu mambo ya maisha, kupanga shughli za baadaye, au hata kujiangalia binafsi. Ikiwa nina simu, ninaweza kusoma habari, kusikiliza mziki, au kuwasiliana na marafiki. Jambo linalofanya muda upite. Njia hizi hunisaidia kubadilisha hali ya kusubiri, kuwa fursa ya kufanya jambo lenye manufaa. Kuna pia upande wa kijamii wa kusubiri kwenye mstari, wakati mwingine hujikuta nikibadilishana maneno machache na watu niliokutana nao mstari mmoja. Mazungumzo mafupi yanaweza kuleta tabasamu, kupunguza uchovu na hufanya mazingira yawe rafiki zaidi. Hali hii hunikumbusha kuwa sote tunapitia hali zinazofanana na kwamba uvumilivu wa pamoja hufanya mambo yaende vizuri. Kwa upande mwingine, ninapo shuhudia watu wanaokosa subra, kama wale wanaojaribu kuruka mstari au kulalamika kwa sauti ujihisi kutoridhika. Na hali kama hizo hunifanya nidhamini zaidi nidhamu na utulivu. Ninaamini kuwa kusubiri kwa utaratibu ni ishara ya ukomavu na heshima kwa wengine. Kwa ujumla, kujihisi kusubiri kwenye mstari kunategemea mtazamo wangu. Ingawa kuna nyakati kunachosha, hujaribu kuliona kama somo la subra na kujifunza kuvumilia. Kusubiri hunikumbusha kuwa si kila kitu maisha ni huja mara moja na kwamba uvumilivu ni nguzo muhimu ya maisha kila siku.

Kwa swali hili, ninafanya mazoezi ya mwili mara kadhaa kwa wiki. Kwa kawaida kati ya siku tatu hadi siku tano, kulingana na ratba ya kazi na hali ya mwili wangu. Kwa mtazamo wangu, mazoezi ya mwili si jambo la hiari, bali ni sehemu muhimu ya maisha yenye afya. Inanisaidia kudumisha nguvu, afya ya akili, na uwiano mzuri wa mwili kwa ujumla. Ingawa si kila siku ninafanya mazoezi makali, hujitahidi kuhakikisha kuwa mwili wangu unapea harakati ya kutosha kila wiki. Mara nyingi hufanya mazoezi mepesi kama kutembea kwa mwendo wa haraka au kukimbia taratibu asubuhi. Mazoezi haya hunisaidia kuanza siku nikiwa na nguvu na mawazo yaliyo wazi. Kutembea au kukimbia pia hunipa nafasi ya kupumua, hewa safi na kutafakari kabla ya kuanza shuguli za siku. Hata kama nina muda mchache, dakika thelathini za mazoezi haya huniletea tofauti kubwa katika hali yangu ya mwili na akili. Mbali na mazoezi ya asubuhi, hufanya pia mazoezi ya kunyoosha misuli na mazoezi ya kutumia uzito wa mwili kama push-ups, squats na planks. Mazoezi haya hunisaidia kuimarisha misuli na kuongeza uimara wa mwili bila kuhitaji vifaa maalum. Kwa kawaida, hufanya mazoezi haya mara mbili au tatu kwa wiki ni kihakikisha kupumzisha mwili siku nzima ili kuepuka majeraha au uchovu kupita kiasi. Kuna nyakati pia ambapo hushiriki katika michezo kama mpira wa miguu au kuendesha baiskeli hasa wikendi. Michezo hii hunipa mazoezi kamili ya mwili huku ikiongeza furaha na motisha ya kuendelea kuwa hai. Kufanya mazoezi kwa njia ya michezo hunifanya nisihisi kama nalazimika bali nahisi kama ninafurahia muda wangu wa mapumziko. Pia hunisaidia kuimarisha mahusiano ya kijami kwani mara nyingi hufanywa pamoja na marafiki au watu wajami. Hata hivyo, kuna siku ambapo sipati na fazia kufanya ka mazoezi kutokana na majukumu mengi au uchovu. Katika siku hizo, hujitahidi angalau kufanya harakati ndogo ndogo kama kutembea zaidi, kutumia ngazi, badale ya lifti, au kunyoosha mwili kabla ya kulala. Ninaamini kuwa hata harakati ngu zina mchango mkubwa katika kudumisha afya na si lazima mazoezi yawe makali kila siku ili yawe na manufaa. Mazoezi ya mwili yamenisaidia pia kuboresha afya ya akili napofanya mazoezi hupunguza mawazo, msongo wa mawazo na kunifanya nijiskie mtulivu. Pia hunisaidia kulala vizuri, usiku, jambo ambalo lina athari chanya katika siku inayofuata. Kwa muda, nimejifunza kusikiliza mwili wangu na kubadilisha aina na kiwango cha mazoezi kulingana na hali yangu ya afya. Kwa ujumla, ninafanya mazoezi ya mwili mara kwa mara. Si kwa kulazimishwa bali kwa hiari na ufahamu wa faida zake. Mazoezi yamekuwa sehemu ya mtindo wangu wa maisha na hata kama ratkba hubadilika, hujitahidi kuyapa kipa umbele. Ninaamini kuwekeza muda katika mazoezi ni kuekeza katika afya ya sasa na ya baadaye. Na ndio sababu huendelea kufanya mazoezi kadri inavyowezekana.

Na kwa swali hili somo la sayansi nililolipenda zaidi ni biolojia. Nilipenda somo hili kwa sababu lili nipa nafasi ya kuelewa maisha kwa undani wake. Kuanzia viumbe, wadogo, wasiweza kuonekana kwa macho hadi mifumo mikubwa ya mwili wa binadamu, mimea na mazingira yanayotuzunguka. Biolojia haikuwa tu somo la darasani kwangu mbali lilikuwa kama dirisha la kunyonyesha jinsi dunia inavyofanya kazi na kwa nini kila kiumbe kina nafasi yake mahali katika mfumo wa maisha. Kwanza kabisa, biolojia ilinivutia kwa sababu ilikuwa somo linalo husiana moja kwa moja na maisha ya kila siku. Tofauti na masomo mengine ya sayansi ambayo wakati mwingine honekana kuwa ya kina dharia sana. Biolojia linifanya niweze kuona uhsiano kati ya ninacho jifunza darasani na kile ninacho kiona au kukipitia katika maisha halisi. Kwa mfano, nilipo jifunza kuhusu mfumo wa mmnyenyo wa chakula niliweza kuelewa nini tunaitaji kula. Kula chenye virutubisho tufauti na jinsi mwili unavyo vitumia. Hili lilinisaidia hata kubadilisha mtazamo wangu kuhusu wa afya na lishe bora. Sababu nyingine iliyofanya nipende biolojia ni jinsi iliviofundisha kuhusu mwili wa binadamu, kujua jinsi moyo unavyopiga, mapafu yanavyofanya kazi, na ubongo unavyithibiti mifumo yote ya mwili. Kile nifanya nishangae sana, kila mada ilikuwa kama fumbu jipya linalohitaji kufumbuliwa. Nilijihisi furaha kubwa kila nilipoewelewa jinsi viungo mabli mbali vinavyo shirikiana ilikuwa kuhakikisha mwili unafanya kazi ipasavyo. Marifa haya yalinifanya nianze kujali zaidi hafya yangu na kutambua umuhimu wa kuhishi maisha yenye nidhamu na usafi pia biolojia ilinifundisha kuhusu mazingira na muhimu wa kuyatunza. Mada zinazuhusu ekolojia, uifadhi wa mazingira na mzunguko wa viumbe, zilinifanya nione wazi kwamba binadamu, binadamu si kiumbe pekee duniani, mbali ni sehemu ya mfumo mkubwa unaohitaji usawa. Nilijifunza kuwa waribifu wa mazingira kama ukataji miti au uchafuzi wa maji unaadhili si wanyama na mimea tu, bali pia maisha ya binadamu. Hii ilinijenga kifikra na kunifanya niwe na wajibu wa kulinda mazingira ninayoishi. Zaidi ya hayo, biolojia ilisaidia kukuza ujuzi wa kufikiri kwa kina na kufanya uchunguzi. Masomo ya majaribio ya maabara kama kuchunguza sili chini ya darubini au kufanya majaribio raisi ya kisayansi ya liongeza masa yangu. Nilijifunza kuwa sayansi siyo kukariri tu. Mbali ni kuuliza maswali, kufanya utafiti, na kutafuta majibu kwa kutumia ushahidi. Ujuzi huu haukunisaidia tu katika biolojia. Mbali pia katika masomo mengine na hata katika kutatua changamoto za maisha. Biolojia pia ilinipa msukumo wa kufikiria kuhusu taaluma za badae, kupitia mada kama afya, magwonjwa, na urithi wa vina saba. Nilianza kuona jinsi sayansi inaweza kutumika kusaidia jamii. Nilifutiwa na kazi za madaktari, watafiti wa afya, na watalamu wa mazingira kwa sababu niliona jinsi wanavyo tumia maarifa ya biolojia, kuboresha maisha ya watu na kulinda dunia. Hata kama sikuchagua taaluma ya moja kwa moja katika biolojia, somo hili liliacha alama kubwa katika mtazamo wangu wa maisha.

Asante sana kwa swali hili. Ninapanga kazi zangu kwa umakini na kwa utaratibu unao nisaidia kutimiza majukumu yangu kwa wakati na kwa ufanisi. Kwanza kabisa, huanza kwa kutambua kazi zote ninazo paswa kufanya. Ninapoamka au mwanzoni mwa wiki huandika orodha ya kazi zangu iwe ni kazi za shule, kazi za nyumbani, au majukumu binafsi. Kuziandika hunisaidia kuziona wazi na kunifanya nijue nini kina ningoja. Badala ya kukumbuka kwa kichwatu. Baada ya kuandaa orodha, hatua inayofuata ni kupanga vipa umbele. Si kazi zote zinauzito sawa. Hivi huangalia ni kazi ipi, ni ya dharura, ipi muda mfupi, kwakukamilishwa na ipi inaweza kusubiri. Kazi muhimu na za haraka huwekwa mbele, hukuzile zisizo na shinikizo kubwa huwekwa baadaye. Hii hunisaidia kuepuka presha ya dakika za mwisho na kunifanya nitumie muda wangu vizuri. Kwa nyingine muhimu ni kugawa kazi, ya hasa kubwa katika sehemu ndogo ndogo. Kazi kubwa mara nyingi huonekana ngumu naya kuchosha, lakini ninapo igawanya katika hatua ndogo huwa rahisi kuanza na kuendelea. Kwa mfano, badalaya kusema ni na kazi moja kubwa. Hujiambia leo nitafanya sehemu fulani, kesho nyingine hadi ikamilike. Njia hii huniongeza motisha na hunifanya nione maendeleo yangu hatua kwa hatua. Pia hupanga kazi zangu kulingana na ratiba ya muda. Hujua ka muda maalumu wa kufanya kila kazi ni kizingatia muda wa kupumzika. Najua siwezi kufanya kazi kwa saa nyingi bila mapumziko. Hivyo hupanga muda wa kupumzika ili kurudisha nguvu, ratiba Ok ratiba hiihu nisaidia kuthibiti muda wangu na kuepuka kupoteza muda kwenye mambo ya siyoya lazima. Zaidi ya hayo, hujitahidi kuepuka usumbufu wakati wa kufanya kazi. Ninapo panga kufanya kazi fulani, huweka mbali vitu vinavyo weza kunivuruga kama simu au kelele zisizo za lazima. Hiihu nisaidia kumaliza kazi kwa haraka na kwaumakini zaidi. Ninapo jua muda wa kazi ni wa kazi, hujituma kikamilifu. Mwisho kabisa, hujipima kwa kutathmini kazi nilizo fanya. Baada ya siku au wiki kuisha, huangalia ni kazi zipi nimekamilisha na zipi bado. Hii hunisaidia kujifunza kutokana na makosa yangu na kuboresha mpangilio wa kazi siku zijazo. Kwa ujumla, kupanga kazi zangu kwa utaratibu huu hunifanya niwe na nidhamu, uwajibikaji, mafanikio, katika majukumu yangu ya kila siku.

Harufu ninayoipenda zaidi ni harufu ya mvua inaponyesha juu ya arthi kavu. Harufu hii huwa na mvuto wakipekee na hunifanya nijisikie kwa namna tofauti kabisa. Wakati matone ya kwanza ya mvua yanapogusa udongo, hutokea harufu tamu na safi inayojulikana kama petrichor. Harufu hii hunikumbusha utulivu wa asili na uzuri wa mazingira ya kijijini. Nikiwa Kenya, hasa wakati wa kiangazi kirefu, mvua ya kwanza huleta furaha si tu kwa wakulima, bali pia kwa kila mtu anayesubiri baridi na hewa safi. Hivyo basi, harufu ya mvua si tu, harufu ya kawaida, bali ni ishara ya matumaini, mwaka mpia na baraka. Harufu ya mvua hunikumbusha utoto wangu, nilipo kuwa nikicheza nje na marafiki wakati wa mawingu meusi, ilipoanza kukusanyika. Tulikuwa tukisubiri kwa hamu, tone la kwanza lianguke na mara tu mvua ilipoanza, harufu ile ya udongo na majani mabiji ilitanda hewani. Ilikuwa ni harufu ya uhai na furaha. Hata sasa ninapo inusa, hunirudisha katika kumbukumbu hizo nzuri na kunifanya nitabasamu bila sababu maalum. Ni ajabu jinsi harufu inaweza kuhifadhi kumbu kumbu na hisia kwa mudu mrefu kiasi hicho. Mbali na harufu ya mvua, napenda pia harufu ya kahawa ya moto asubuhi. Harufu ya kahawa huni amsha akili na hunipa hamasa ya kuanza siku. Inanifanya nijisikie tayari kukabiliana na majukumu ya kila siku. Harufu hio huwa na ladha ya uchangamfu na bidii wakati mwingine ninapokaa sehemu tulivu nikiwa na kikombe cha kahawa harufu yake huniletea utulivu na muda wa katafakari malengo yangu na mipango ya siku. Pia, napenda harufu ya maua safi, hasa waridi na jasmini, maua haya huwa na harufu laini na ya kuvutia ambayo huleta hisia za upendo na amani. Ninapo pita karibu na bustani yenye maua yanayo chanua na hisi kama nimengia katika ulimwengu mwingine wenye uzuri wa asili. Harufu ya maua hunifanya nijisikie safi moyoni na kunikumbusha kwamba maisha yana mambo madogo lakini yenye dhamani kubwa. Kwa ujumla, harufu ninazo zipenda ni zile zinazohusiana na asili na mazingira safi. Harufu ya mvua, kahawa ya moto na maua safi zote hunipa hisia za furaha, utulivu na matumaini. Harufu hizi hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo na kunikumbusha umuhimu wa kufutahia vitu vidogo katika maisha. Kila ninapo kutana nazo, najikuta nikiwa shukuru kwa namna zinavyo badilisha hali yangu ya moyo na kunifanya nijisikie hai zaidi.

Kwa upande wangu, moja apo ya kumukumbu ya kutishi ambao siwezi kuisa au. Ilitokea siku moja jioni nilipokuwa narudi nyumbani peke yangu. E, ilikuwa tayari kumekaribia giza na nilikuwa nimechelewa kidogo. Kutoka nilikokuwa nimeenda barabara nilikuwa na pita, haikuwa na watu wengi. Na ta za barabari, za barabarani, hazikuwa zote zinawaka. Nilihisi hali ya ukimia isio ya kawaida. Hile haina ya ukimia unawakufanya uwanze kusikiliza kila sauti ndogo inaokuzunguka. Nilipo kuwa nikitembea, gafla nilisikia hatuwa nyuma yangu. Kwanza nilijaribu kujipa moyo, kuwa labda ni mtu mengine tu, anayepita njia hile hile. Lakini kila nilipo ongeza muendo, zile hatua nazo zilionekana kuongezeka kasi. Moyo wangu ulianza kudunda kwa nguvu, nilihizi mikono ikianza kutetemeka kidogo na mawazo mengi yakaanza kunijia kwa wakati mmoja. Nilijiuliza kama nigeuke kuangalia au niendele mbele kana kwamba sijasikia kidu. Nilijikaza na kungeuka taratibu. Kwa bahati nzuri, nilimuona kijana mmoja tu akitembea haraka hakielekea upande wangu. Wenda hata haku jua kuwa alikuwa ananitisha. Lakini hile dakika chache kabla sijaona kweli zilikuwa ndefu sana kwangu. Nilisi hofi ya gafla ambayo sikuwa ikuipata kwa muda mrefu. Nilijifunza jinsi mawazo ya mtu yanavio weza kumjengia picha za kutisha hata kabla ya kujua hali ya lisi. Kumbukumbu nyingine ya kutisha ilikuwa wakati fulani nikiwa mdogo nilipopotea kwa muda mfupi katika soko kubwa lenye watu wengi. Nilikuwa ni meandamana na mtu mzima lakini kwa sekunde chache tu nilijikuta ni ko peke yangu katikati ya umati wa watu. Nilizunguka huku na kule nikitafuta sura ninayoifahamu lakini kila nilicho kiona ni watu nisio wajua. Sauti ya watu, magari na wauzaji zilionekana kuwa kubwa zaidi kuliko kawaida. Nilihisi kama kuna dunia imenimeza gafla. Hali ile ilinifanya nihisi woga na kukosa mwelekeo. Nilihisi machozi ya kianza kunitoka kwa sababu siku jua nifanya nini. Kwa baati nzuri, bada ya muda mfupi sana, yule nilikuwa nae aliniona na kuniita. Hile furaha ya kuungana nae, tena iliondua hofu, yote mara moja. Lakini hadi leo, nakumbuka isia hile ya sekunde chache za kutokua na uwakika zilivyo kuwa nzito. Kutokana na matukio hayo, nimejifunza mambo katha muhimu. Kwanza nimegundua kuwa hofu mara njiki utokana na kutokujua kinacho endele. Pili, nimejifunza muhimu wa kuwa makini na mazingira ya nao nizunguka. Tatu, nimeelewa kuwa sikila jambo linalo onekana la kutisha lina hatari halisi. Wakati mwingine ni mawazo yetu tu yanayoongeza ukubwa wa hali kwa ujumla, kumbu kumbu ya kutisha kwangu si lazima hiwe tukio la hatari kubwa. Pali ni hile hali ya muda mfupi ya kuhisi, ula udhibiti au wakika wakinacho wendelea. Hata hivyo, matukio hawa ya menifanya niwe makini zaidi, jasiri zaidi na mwenye kuthamini usalama wangu pamoja na watu wanao nizunguka.

Asante sana kwa swali hilo nzuri. Kwa kweli, nimewai kuona bahari. Na ni moja ya uzoefu ambao siwezi kusahau kiraisi. Mbara ya kwanza nilipo iyona bahari, nilihisi mshangao mkubwa sana. Nilikuwa nimezoea kuona mito au mabwawa madogo. Lakini nilipo simama mbele ya bahari, niligundua jinsi ilivyo kubwa kupita kiasi. Maji yalionekana kuendelea hadi pale macho yangu yalipoeza kufika na nilihisi kama natazama kitu kisicho na mwisho. Sauti ya mawimbi ilivutia sana. Mawimbi ya lipo gunga ufukwe ya litua sauti ya kuvutia na yenye kutiliza moyo. Kulikuwa na upepo mwanana uliobeba arufu ya chumvi kutoka majini. Ilivuta pumzi ndefu na kuhisi hali ya utulivu isio ya kawaida. Watu wengine walikua wakitembe ufukwini, wengine wakicheza mchanga, na watoto wakikimbia huku na kule kwa furaha. Hali hile ilinifanya nitabasamu bila kujitambua. Nilivutiwa sana na rangi ya maji. Kwa mbali, ya lionekana ya samawati, ilio changanyika na kijani kidogo. Jua lilipo kuwa linawaka juu, mwanga wangu ilionekana kunga juu ya uso wa maji kama almasi ndogo ndogo zinazo cheza. Ilikuwa piche ya kupendeza sana. Nilisimama kwa muda, nikitazama upeo wa macho ambapo hnga na bahari vinaonekana kukutana. Ilionekana kama mstari mwembamba unanganisha dunia na mbingu. Nilipo amua kukanyega maji nilihisi bahari kidogo mwanzoni, baridi kidogo mwanzoni lakini badaye nilizoea mawimbi ya lipo nigusa, miguuni, nilihisi mchanganyiko wafuraha na ofu ndogo kwa sababu nilijua bahari ni kubwa na yenye nguvu. Hata hivyo nilihisi heshima kubwa kwa umbaji wa mungu na namna alivyo umba vitu ya kuvutia kiasi hicho. Bahari ilinifundisha kuwa, kuna mambo makubwa zaidi duniani kuliko mimi na changamoto zangu. Wakati nikiwa pali ufukweni, nilipata muda wa kutafakari maisha. Kuona bahari kulinifanya nitambuwe kuwa maisha yana kina kama maji yale. Wakati mwingine yanareza kuwa tulivu na wakati mwingine mawimbi yanaweza kuwa makubwa na yenye nguvu. Lakini kama mawimbi, changamoto nazo hupita. Bahari lilinipa somo la utulivu na matumaini. Pia nilifuraia kuona boti ndogo na meli zikisafiri mbali majini. Nilijiuliza zinaelekea wapi na zinabeba hadidhi gani. Wavuvi walikua karibu walikua kifanya kazi yao kwa bidii. Wakitegemea bahari kwa riziki yao hilo lilinionyesha kuwa bahari si tu mahali pa burudani. Mbali pia chanzo cha maisha kwa watu wengi. Kwa ujumla, kuona bahari liku uzoifu wakipeke kwangu. Ni sehemu zenye uzuri, nguvu na utulivu kwa wakati mmoja. Kile napo kumbuka siku ile nahisi furaha na shukrani kwa kupata nafasi ya kushudia maajabu haya. Ningependa tena kurudi ufukweni siku moja. Tuketi kimea nikisikiliza mawimbi na kufurai upepo mwanana. Kwangu, bahari situ maji mengi. Bali ni sehemu inayo ugusa moyo na kuwacha kumbukumbu ya kudumu. Asante.

Asante sana kwa swali hilo. Ndiyo, ninapenda kuoga maji ya moto. Hasa pale ninapokuwa nimechoka au hali ya hewa ni ya baridi kuoga maji ya moto hunipa hisia ya utulivu na faraja ambayo si rahisi kuipata kwa maji ya baridi. Baada ya siku ndefu yenye shughuli nyingi, ninapofungua bomba la maji ya moto na kuhisi mvuke ukipanda hewani. Mara moja ninahisi mwili wangu unaanza kulegea na mawazo yanapungua kiasi. Maji ya moto hunisaidia kupunguza uchovu wa misuli wakati mwingine ninapo kuwa nimefanya kazi nyingi au nimetembea umbali mrefu. Mwili unaweza kuhisi mzito. Kuoga maji ya moto hunifanya nihisi nafuu kana kwamba mzigo fulani umeondolewa mabegani mwangu. Pia hunisaidia kupunguza mawazo mengi kichwani kwa sababu ule joto laini hunifanya nijisikie salama na mwenye amani. Napenda zaidi kuoga na maji ya moto nyakati za asubuhi, za baridi au usiku kabla ya kulala. Asubuhi hunisaidia kuanza siku nikiwa nimechangamka na mwili umejiandaa kwa majukumu ya siku. Usiku hunisaidia kupumzika na kujiandaa kwa usingizi mzuri mara nyingi baada ya kuoga maji ya moto usingizi hunijia kwa urahisi zaidi kwa sababu mwili tayari umepata utulivu hata hivyo si kila wakati nachagua maji ya moto wakati wa joto kali maji ya baridi huwa bora zaidi kwa sababu hunifanya nijisikie niko freshi na mwenye nguvu maji ya baridi yanafaida zake pia kama kusaidia kuamsha mwili na kuongeza umakini. Kwa hivyo, uchaguzi wangu hutegemea hali ya hewa na jinsi ninavyo jisikia siku hiyo. Pia, ninahakikisha maji ya moto si ya moto kupita kiasi. Nimejifunza kwamba, maji ya moto sana yanaweza kuathiri ngozi na kufanya ikauke. Hivyo, napenda maji yawe ya vuguvugu, yaani yawe na joto la wastani, linalo nipa faraja bila kuleta madhara. Afya ya ngozi ni muhimu, kwa hiyo lazima kuwe na uwiano. Kwa upande wa hisia, kuoga maji ya moto hunipa muda wa kutafakari. Wakati mwingine nikiwa bafuni na maji ya moto yanatiririka huwa ninatafakari malengo yangu mipango yangu au hata kushukuru kwa mambo mazuri yaliyo tokea siku hiyo. Ni muda wangu binafsi wa kuwa peke yangu na mawazo yangu bila usumbufu. Kwa ujumla, napenda kuoga maji ya moto kwa sababu hunipa utulivu, huniondolea uchovu na hunisaidia kujisikia vizuri kimwili na kiakili. Lakini pia ninatambua umuhimu wa kubadilisha kulingana na hali ya hewa na afya yangu. Kwa kuoga kwangu kuoga si tu kusafisha mwili. Bali pia ni njia ya kujipa faraja na muda wa kupumzika. Ndiyo maana mara nyingi ninachagua maji ya moto. Asa pale ninapo hitaji kupunguza msongo na kujihisi vizuri zaidi. Asante.

Kwa upande wangu, napokea maoni kutoka kwa wengine kwa mtazamo wa kujifunza na pia kujiboresha. Ninaamini kwamba, maoni ni sehemu muhimu ya ukuaji wa mtu. Iwe ni katika kazi, masomo, au maisha ya kawaida. Sio kila maoni huwa rahisi kuyasikia. Lakini nimejifunza kwamba, hata yale yanayoweza kuumiza kidogo, mara nyingi huwa na funzo ndani yake. Kwanza kabisa, ninapopewa maoni, hujaribu kusikiliza kwa makini bila kukatiza. Hii hunisaidia kuelewa vizuri, kile mtu anachomanisha badala ya kukimbilia, kujitetea. Wakati mwingine, mtu anaweza kutoa maoni kwa mtindo ambao si laini sana. Lakini badala ya kuangalia namna alivyo sema, mimi hujaribu kuangalia ujumbe uliomo ndani yake. Hi hunisaidia kutenganisha hisia na ukweli. Pili, ninajitahidi kutokua na hasira au kujisikia kushambuliwa binafsi. Nimegundua kuwa, nikianza kujihami, haraka, huwa sipati faida ya maoni hayo. Badala yake, hujiuliza. Je, kuna ukweli wewote katika kile anacho sema? Ikiwa kuna sehemu ambayo ni sahihi. Basi ninaichukua kama nafasi ya kujirekebisha. Ikiwa naona maoni hayo hayana msingi, basi nachagua kuyapokea kwa heshima lakini bila kuyaweka moyoni. Maoni chanya, hunipa motisha kubwa sana ninapo ongezwa kwa jambo nililofanya vizuri. Hunifanya nijiamini zaidi na kuendelea kufanya vizuri zaidi. Lakini pia huwa makini nisiwe mtu wa kutegemea sifa pekee. Najua kwamba si kila mtu atapendezwa na kile ninachofanya na hilo ni jambo la kawida katika maisha. Maoni hasi kwa upande mwingine hunipa changamoto ya kujitathmini. Wakati mwigine yanaweza kunifanya nijisikie vibaya kwa muda mfupi hasa kama nilijitahidi sana katika jambo fulani. Lakini baada ya kutulia hujaribu kuyachambua kwa utulivu najiuliza kama kuna kitu ninaweza kuboresha. Ikiwa jibu ni ndio, basi nachukua, basi huchukua hatua. Ikiwa sio, basi hujifunza kukubali kwamba siwezi kumridisha kila mtu. Pia, nina amini kuwa namna ninavyo pokea maoni, inaonesha ukomavu wangu na mtu anaye kubali kusahihishwa, huonyesha kuwa yuko tayari kujifunza. Mimi sipendi kuwa mtu anaye jiona yuko sahihi kila wakati. Najua nina mapungufu kama binadamu mwingine yeyote na njia pekee ya kupunguza ni kusikiliza wengine. Kwa ujumla napokea maoni kwa moyo wa wazi na akili tulivu na yaona kama daraja la kunisaidia kuvuka kutoka kiwango nilicho hadi kiwango bora zaidi. Si rahisi kila wakati lakini nimemua kuwa maoni yawe chombo cha kunijenga badala ya kunivunja. Kwangu kila maoni ni fursa ya kukua, kujifunza na kuwa toleo bora zaidi la mimi mwenyewe. Asante sana.

Kumbukumbu nzuri za shule ni hazina ya maisha ambayo imebaki moyoni muda mrefu hata badaya kuhitimu. Wakati muingine mimi ukaa kimia tu hakili urudi nyuma na kuwanza kucheza filamu za zamani, vicheko vya darasani, kelele za uwanjani, harufu ya vitabu vipia na hata sauti ya kengele ya mapumziko. Hizi si kumbukumbu tuza kusoma, bali ni kumbukumbu za kukua, kujitambua na kujifunza maisha kwa jumla. Moja kumbukumbu tamu zaidi ni urafiki wa shule. Urafiki wa shule uwa na nafasi ya kipeke kwa sababu tulikutana katika umri wa kujifunza dunia kwa pamoja. Tulika dawati moja, tukagawa kalamu na kusaidiana kazi za nyumbani. Na wakati muingine, tukafishiana siri ndogo ndogo za kitoto. Vicheko vya bila sababu mizaa ya ndani ambayo akuna muingine anaelewa na kusimama poja pamoja wakati mmoja witu anahadibiwa. Haa yote yalijenga usiano wa dhati. Wengi wetu tukifikiria marafiki wa shule tunatasamba samu bila kujua. Kwa sababu walikuwa sehemu ya furaha safi isiyo na unafki mwingi. Kumbukumbu nyingine nzuri ni zile za walimu waliyogusa maisha yetu. Si kila mwalimu anakumbukwa lakini yule aliekutia moyo, uliposhindwa, aliekuambia unaweza. Wakati wewe mwenye hukujiona unaweza, hubaki moyoni milele. Wengine walikuwa wakali lakini kikuwa unaelewa kuwa ukali wao ulikuwa na upendo wa kukuandaa kwa maisha. Somo moja la motisha, pongezi moja darasani au hata tabasamu la kuonyesha kuridhika na juhudi zako. Hivi vitu vidogo vilijenga kujandu. Safari za shule nazo ni sehemu ya kumbukumbu zizisosahaulika. Ile siku ya kwenda matembezini na darasa, kila mtu akiwa na furaha ya ajabu. Hata chakula cha kawada kilionekana kitamu zaidi. Kupinga picha za pamoja, kukaa basi ukiimba nyimbo za sauti ya juu, na kutembelea sehemu mpya kulifanya shule ionekane kama dunia ya matukio. Hata miaka ikipita, picha za safari hizo zikionekana hisia zile zile za furaha hurudi ghafla. Kuna pia kumbukumbu za michezo na mashindano. Si lazima uwe mwana michezo bora, hata kushangilia tu pembeni kulikuwa na raha yake. Siku ya mashindano ya riadha, mpira wa miguu au netiboli zilijaa msisimko. Darasa lilijaa umoja, kila mtu akipaza sauti kumtia moyo mwenzake. Hapo nilijifunza maana ya kushinda kwa heshima na kukubali kushinda bila kukata tama. Masomo muhimu sana maishani. Mapumziko ya shule, yalikuwa kama sherehe ndogo kila siku. Dakika chache tu za kula vitafunwa, kucheza au kuzungumza na marafiki, zilikuwa na dhamani kubwa. Hapo ndipo story nyingi zilianza, ndoto za baadae, mizaha ya walimu, au mipango ya kucheza baadae ya shule. Hata kelele za wanafunzi wakikimbia uwanjani, zilikuwa mziki wa aina yake. Wengine hukumbuka pia changamoto za shule kwa namna nzuri. Mitihani iliotisha, kazi ngumu za vikundi, au dhabu ndogondongo zilifundisha uvumulivu na uwajibikaji. Tulijifunza kupanga muda, kushirikiana na kusimama tena baada ya kushindwa. Hivyo hata kumbukumbu za wakati mgumu zinakuwa, zuri kwa sababu zinaonyesha tulivyokuwa watu bora. Zaidi ya yote, shule ilikuwa sehemu ya ndoto. Hapo ndipo wengi wetu tulianza kusema tunataka kuwa nani tukikua, daktari, walimu, rubani au msanii. Ndo wengine walibadili ndoto hizo. Ule ujasiri wa kwanza wa kuota ulianza pale shuleni. Walimu na marafiki walikuwa mashahidi, wamwanzo wa safari ya maisha yetu.

Ahsante sana kwa swali hilo. Study muhimu kwa kazi yangu ni mchanganyiko wa uwezo wa kiakili, tabia, binafsi, na ustadi wa kushughulika na watu. Kazi ninayofanya inahitaji zaidi ya kujua mambo ya kitaalamu pekee. Inahitaji pia namna ya kufikiri, kuwasiliana na kukabiliana na changamoto za kila siku kwa utulivu na ubunifu. Kwanza kabisa, study ya mawasiliano ni msingi sana. Hii inahusisha uwezo wa kueleza mawazo kwa wazi, kusikiliza wengine kwa makini na kuelewa kile kinacho maanisha hata kama hawajasema moja kwa moja. Katika kazi zangu, si kila mtu atazungumza kwa namna ile ile au kueleza tatizo lake kwa usahihi. Hivyo ni lazima nijifunze kusoma kati ya mistari, kuuliza maswali sahihi na kutoa majibu au maelekezo yanayoeleweka kirahisi. Mawasiliano mazuri pia husaidia kuepusha migogoro na makosa yanayotokana na kutoelewana. Pili, stadi ya kutatua matatizo ni muhimu sana. Kila siku huja na hali mpya, maswali mapya na changamoto zisizo tarajiwa. Siwezi kutegemea suluhisho moja kwa kila jambo, nahitaji kufikiri, kwa haraka, kuchambua hali, kutazama chaguo mbali mbali, na kuchagua njia bora zaidi. Wakati mwingine, suluhisho lina hitaji ubunifu, hasa pali ambapo hakuna muongozo wa moja kwa moja. Uwezo wa kubaki mtulivu wakati wa shinikizo, husaidia akili kufanya kazi vizuri zaidi. Aa, study nyingine ya msingi ni usimamizi wa muda. Kazi huwa na majukumu mengi yanayohitaji kufanyika kwa wakati tofauti lakini kwa ubora ule ule. Bila kupanga muda vizuri, mtu anaweza kujikuta anafanya mambo kwa haraka haraka na kupunguza ubora wakazi. Mimi hujitahidi kupanga vipaombele kujua lipi lifanywe ubora, lipi lifanywe kwanza na kuhakikisha sipotezi muda kwenye mambo yasio ya lazima. Nidhamu ubinafsi ni sehemu study hii kwa sababu hakuna anaesimama kila wakati kukukumbusha uwajibike. Pia, uwezo wa kujifunza kila wakati ni study muhimu sana. Dunia inabadilika taarifa mpya zinatoka na mbinu bora zaidi za kufanya kazi zinaendelea kugunduliwa. Kama sitakuwa tayari kujifunza, nitabaki nyuma. Hivyo ninahitaji kuwa na akili iliyo wazi kukubali kurekebishwa na kutafuta maarifa mapya kwa mara. Hii inahusisha kusoma, kuuliza, kusikiliza ushauri na hata kujifunza kutokana na makosa yangu mwenyewe. Shida ya kufanya kazi na watu pia ni ya lazima. Hakuna kazi inayofanyika peke yako kabisa. Lazima ushirikiane na watu wa mtazamo, wa mitazamo tabia na asili tofauti. Hapo ndipo uvumilivu, heshima na uelewa vinapo hitajika. Ni muhimu kujua jinsi ya kushirikiana, kugawana majukumu na kudhamini mchango wa kila mtu. Wakati mwingine, inabidi usuluhishe tofauti za maoni bila kuharibu uhusiano. Zaidi ya hayo, uaminifu na uajibikaji ni study za kimaadili zinazobeba uzito mkubwa. Watu wanahitaji kukuamini, wajue kuwa ukipewa jukumu, utalitekeleza kwa makini na kwa nia njema. Kuwajibika pia kuna maanisha kukubali makosa unapo kosea badala ya kulaumu wengine. Hii hujenga heshima na kuimarisha mahusiano ya kikazi. Ubunifu ni stadi nyingine muhimu, hata kama kazi ina utaratibu wake, mara nyingi kuna hitajika njia mpya ya kufanya mambo wa ufanisi zaidi. Ubunifu husaidia kuboresha kazi, kuleta mawazo mapya na kufanya mazingira ya kazi yawe hai na yenye maendeleo.

Asande sana kwa swali hili, kabla ya kulala usiku, hua napenda kuwa na utaratibu nao nisaidia kuwacha shugli za mchana polepole na kutayarisha mwili na akili kwa mapumziko. Sio kila siku huwa sawa kabisa lakini mara nyingi najaribu kufuata mpangilio fulani unaonipa utulivu. Kwanza hua napunguza matumizi ya simu au vifaa vya kielektroniki. Mwanga wa screeni na taarifa nyingi zinaza kufanya akili ibaki kwenye hali ya kuchangamuka. Kwa hiyo, dakika kadha kabla ya kulala na jaribu kueka simu pembeni au kuitumia kwa mambo mepesi tu kama kusikiliza mziki mtulivu au kusoma kitu kifupi kisicho na msisimuko mwingi. Baada ya hapo, napenda kuwakekisha mazingira ya chumba ya kwa tayari kwa usingizi, nafungua dirisha kidogo kama hali ya hewa inarusu, au napunguza mwanga ili kuwe na hali tulivu. Kitana kikiwa kimepangwa vizuri na chumba kikiwa kimya, hata mwili wenye uwanza kuelewa kuwa muda kupumzika umefika. Kitu kingine kinachofanya ni kuoga au kunawa uso kwa maja ya uvunguvugu. Hiu nisaidia kuondoa uchovu, wa siku, nzima na kunifanya nijisikie safi na mwepesi. Ni kama ishara kwa mwili kwamba, sasa tunangia katika hatua ya mapumziko. Baada ya hapo, ubadilisha mavazi ya kulala, ilio mwepesi na yenye kunipa uhuru wa mwili kupunzika vizuri. Kabla sijaingia kitandani kabisa, mara nyingi napenda kutafakari kidogo kuhusu siku ilio pita. Sifikiri kwa njia kujilaumu bali inajuliza mambo machache. Nini kilienda vizuri leo? Nimejifunza nini? Kuna jambo nahitaji kurekebisha kesho. Hii unisaidia kufunga siku kiakili badala ya kubeba, mawazo mengi, hadi usingizini. Wakati mwingine, usali au kukaa kimya kwa hamuda mfupi tu. Uni wakati wakushukuru kwa mambo madogo na makubwa, yalio tokea siku hiyo. Hata kama siku haikuwa raisi, daima kuna kitu cha kushukuru. Hali hiyo ya shukrani unifanya ningie singizini nikiwa na moyo mwepesi. Pia, nependa kuwakikisha sipati chakula kizito sana, muda mfupi kabla ya kulala. Ikiwezekana chakula huwa nimekula mapema. Usiku ninywe maji kidogo tu, au kitu chepesi kama maziwa, uvuguvugu, au chai isio na kafeni. Hiu usaidia mwili usiwe kwenye kazi nzito ya mengenyo wakati usingizi. Nikiwa kitandani napendelea kulela katika hali utulivu. Bila kelele nyingi wakati mwingine mziki wa polepole au sauti za asili. Kama mvua au upepo nisaidia kupumzisha akili. Nafunga macho polepole napumua kwa kina, marachache na kuachia mawazo yapite bila kuyashika sana. Kwa ujumla, usiku kabla ya kulala kwangu ni muda ya kupunguza kasi ya maisha ya mchana. Ni wakati wa kujitunza kidogo, kujiandaa kwa kesho na kuipa akili na mwili ruhusa ya kupumzika. Utaratibu mdogo unisaidia kulala vizuri zaidi na kuamuka nikiwa na nguvu mpya.